Napata habari kwa kutazama televisheni kwa kusikiliza redio na pia kusoma gazeti na kwa mara kwa wenzangu na sikuhizi pia mtandaoni unapata kila kitu unachotaka unapata habari zote hapo ukitafuta tu hivi unapata habari zote unazozitaka lakini pia kama una simu ya mkononi utapata kwa televisheni yako na pia kwa redio ambayo huku kwetu tunapenda kusikiliza sana.